Kwanza, tulikutana kwa bahati tu, tulikuwa mahali pamoja tukisubiri, jambo fulani, tukaanza mazungumzo ya kawaida, yakageuka kuwa marefu kuliko, tulikutana shuleni, tulikuwa darasa moja, lakini urafiki wetu ulianza zaidi nje ya masomo. Tatu, mambo tunayafanya pamoja ni mengi, kuzungumza kwa muda mrefu bila kuchoka, kushirikiana mawazo, kucheka hadi machozi na wakati mwingine kukaa kimya tu bila presha Nne, kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uwaminifu na uwepo wake, yupo hata wakati hakuna kitu cha kufaidika Tano, ningependa kusema hivi kuhusu rafiki yangu ni mtu anayenifanya niwe mimi bila kujificha Kuna urafiki wetu si mkamilifu Lakini ni wa kweli na hilo ndilo la dhamana zaidi.

Kufanya marefiki wapia ni mchakato wa hatu wa ndogu ndogu. Kwanza, naanza na mazungumzo mepesi. Pili, nasikiliza kama kini na kuonyesha niya ya kweli kwa mtu. Tatu, natafuta mamba ya pamoja. Nne, na kuwa mkweli na huru siigizi mtu mwingine. Tano, na chukua hatu wa ya pili kualika kahawa, matembezi au kuendelea na mawasiliano. Sita na avumilia sikila mtu atalingana na hilo ni sawa urafiki hukua pale panapukua na muda mawasiliano na heshima.

Ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni hali ya ukaribu watu wanafahamiana salamu hazilazimishwi na ukiitaji msaada mdogo kuna mtu atasimama kusaidia Napenda pia utulivu wake asubui tulivu kelele chache jioni na ile hali ya kujisikia nyumbani maduka yapo karibu na kuna maeneo ya kukutana kama kibanda chachai au wanja mdogo ambapo mazungumzo utokea kiraisi Kwa kifupi ni mta unawakupa isia ya kuwa sehemu.

Mawazo ya kwanza nifikiria kinjwaji ninachokipenda zaidi ni kahawa ya kawaida yenye ladha laini Kwanza napenda kahawa kwa sababu inanipa amsha akili na nguvu kidogo pili ni kahawa Si chai wala juisi ingawa pia napenda juisi asubuhi tatu na kunywa hasa asubuhi mara baada ya kuamuka na wakati mwingine mapema mchana kama nahitaji msisimuko kidogo au kutulia akili Nilijua kuhusu kahawa kupitia mzazi wangu Alianza kunywa asubui kadiri ya kawaida na kisha marafiki walinionyesha aina mbali mbali tano Baada ya kunywa kahawa najihisi macho na makini zaidi akili inafungua na mara nyingine hata napata furaha kidogo kutokana na latha yake.

Nikizingatia mawazo ya kwanza napenda kuamka na jua Kuna kitu cha kipekee kuhusu asubuhi yenye mwanga wa jua Inakuamsha kwa raha, inakufanya uhisi macho na tayari kuanza siku. Hata hivyo pia napenda kulala mapema inasaidia mwili kupumzika, akili kuwa fresh na kuongeza nishati asubuhi Kwa hiyo kwa kweli ni mchanganyiko kulala mapema ili uwe tayari kuamka na jua ukita.

Ningesema kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni ile inayo jali usalama wa watumiaji, ubora wa bidhaa na uwazi. Kwa mfano, Apple, kwa sababu inajitahidi sana kulinda data za watumiaji na bidhaa zake ni thabiti na rahisi kutumia. Microsoft, bidhaa na huduma zake ni za kuaminika hasa kwa kazi na elimu. Tatu Google inafanya maisha kuwa raisi Ingawa lazima uwe makini na data uaminifu wangu kwa kampuni unategemea maadili yao ubunifu na jinsi wanavyoshuguli kia watumiaji.

Vifaa vya kidijitini nina vyo tumia kila siku ni sehemu kubwa ya maisha ya kazi na burudani. Kwa mfano, simu ya mkononi kwa mawasiliano, mitandao, ya kijamii na kalenda. Pili, kompyuta au laptop. Tatu, kipande kidogo cha teknolojia. Nne, tablet. Kusoma, kuchora au kuangalia vitu vya burudani. Tano, programu na apps, kalenda, baruapepe, noti, banking na mawasiliano ya haraka. Kwa kifupi, kila kifaa kinakazi malumu, kinacho nifanya, nionekane zaidi nifanya kazi kwa urahisi na nifikie marafiki au hama.

Mimi napendelea mfumo wa simu wa android Napenda kwa sababu ni rahisi kubadilika au ni flexible Unachaguo nyingi za simu kwa bitofauti na unaruhusu mtu kubinafsisha simu yake kadri anavyotaka Pia apps nyingi zinapatikana na ni rahisi kuunganisha na vifaa vingine Hata hivyo, iOS pia ninaithamini ni laini na salama Asa kwa watu wanaopenda vitu viwe simple bila kusumbuka.

Tunda langu la kupendezwa ni parachichi au avocado. Kwanza, napenda kwa sababu lina ladha laini lishe nyingi na linaweza kuliwa kwa njia nyingi. Kama toast, salad au moja kwa moja. Pili, ni tunda ambalo ni rafiki wa afya. Tatu, nakula mara nyingi asubuhi au wakati wa mchana kama snack. Nne, nilijua kuhusu parachichi kupitia familia na marafiki waliopendekeza jinsi ya kula vizuri. Tano, baada ya kula parachichi najihisi nikiwa na nishati nzuri moyo moyo mzuri na ngozi yenye afya.

Nikizingatia furaha ya usingizi napendelea kitanda kizuri Yani kile kilicho laini kidogo cha stare na kinachoniweka vizuri mwili Kitanda kizuri kinanifanya nilipe usingizi mzuri kuamuka fresh na kuondoa msongo wa siku Kitanda kigumu mara nyingine huchosha mgongo au kunifanya nisipate usingizi wa kutosha Ingawa kwa muda mfupi kinaweza kusaidia ostura Kwa kifupi kitanda kizuri ni fura ya mwili na akili.

Nikizingatia ladhaa na urahisi napenda kula ugali zaidi Kwanza ugali ni rahisi kupika na unaweza kuliwa na vyakula mbali mbali supu, mboga, samaki, nyama au maharagwe. Pili ni chakula cha asili kilicho kizuri kwa mwili na kinakufanya ujihisi umejaa Tatu nakula haswa mchana au jioni mara nyingi ukiunganisha na mboga safi. Nne nilijua kuhusu ugali kutoka familia na shule, ni chakula cha kawaida kilicho karibu na tamaduni nyingi. Tano badaa ya kula ugali najihisi nikiwa na nguvu na nashukuru chakula kilicho nifaa.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi na palipo na hali ya amani mahali penye mwanga wa asili, hewa safi na watu wachache lakini wenye heshimu hunifanya nijihisi, huru na kuzingatia Pia napenda maeneo yenye hisia za ukaribu Iwe ni nyumbani, kafe ndogo na sehemu ya nje ilio na miti na sio lazima pawe pa kifahari utulivu na vaib nzuri ndio muhimu zaidi.

Napenda kusikiliza muziki wa midundo ya furaha na utulivu Hapa ni bathi ya ninazopenda Kwanza afrobeat na bongo flavor Pili pop ya kimataifa nyimbo zinazoburudisha na kuurudisha modu vizuri Tatu muziki wa acoustic au chill nne ndani ya nafasi ya mrafiki au sheree kwa kifupi midundo inayofanya moyo wangu icheke au akili yangu ipumzike ndiyo napendelea.

Napenda kwenda madukani asubui mapema asubui maduka huwa hayajashika watu wengi asubui pia ni rahisi kuchagua bidhaa bila haraka asubui wahudumu huwa bado fresh Wakati mwingine pia jioni kama ni ununuzi mdogo tu wa haraka lakini nikipewa chaguo asubuhi ndio afadhali.

Malengo yangu kwa kazi yangu yanahusu kuhakikisha ninafanya kazi kwa ufanisi kujifunza na kuchangia matokeo wa chanya Hapa ni baadhi ya malengo maalumu kukamilisha majukumu kwa wakati kuongeza ujuzi na marifa kuwajali wenzangu kujihusisha katika miradi yenye maana kudumisha usawa katikakati ya kazi na maisha binafsi Kwa kifupi malengo yangu ni kufanya kazi kwa ufanisi kujifunza kila wakati na kuwa na adhari chanya kwa timu na jamii.

Nikifikiri mawazo ya kwanza kuhusu mahali ninapotazama video mtandaoni Napenda kutazama video kwenye majukuwaa maarufu ya video kama YouTube, TikTok mahali watu wengi wanapenda kuona video fupi za burudani, changamoto na ubunifu iliopendwa sana hasa kwa vijana Instagram Reels sehemu ya Instagram inayokuwezesha kutazama video fupi zinazofanana na TikTok Pia kuna video nyingi zinazotolewa kupitia mitandao ya kijamii na apps mbali mbali zilizojaa burudani ya haraka.

Kipawa changu kikuu ni mawasiliano na uelewa wa watu. Kwanza, kuandika na kuelezea mawazo kwa uwazi na urahisi. Pili, kusikiliza na kuelewa hisia za wengine. Tatu, kufundisha au kushirikisha ujuzi kwa njia rahisi kueleweka. Nne, uwezo wakuboresha hali kuleta mawazo mapya au suluhisho kwa changamoto.

Ndiyo, napenda kuvaa saa, siyo tukwa kuangalia muda, bali kipia kama sayemu ya mtindo. Saa ni muhimu kuangalia muda bila kuangalia simu kila mara. Inafanya nionekane tahari na kuzingatia. Pia baadhi ya saa ni fashion statement. Zinatua mtindo na kuendesha utuki dog. Kwa kifupi, saa ni mchanga nyiko wa matumizi ya kawaida na style.

Nikizingatia mawazo ya kwanza, zoea nzuri niliojenga ni kusoma kila siku. Kwanza, nilianza kwa kusoma kidogo kila siku kama dakika kumi, mpaka kumi na tano Pili, hii ilianza kuwa zoea shuleni Kisha ikawa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Tatu mara nyingi na kusanya maarifa mapia, kuangalia bari au kusoma kitabu cha burudani au elimu, Kwa kifupi, zoea nzuri ni ile linalokuza akili, nidhamu na fura ya ndani.

Mawazo ya kwanza ni kifikiria mwaka mpya na penda kusherekea kwa mchanganyiko wa furaha, familia na marafiki. Kwanza, mara nyingi naanza na kukusanyika na familia au marafiki wa karibu pili na penda chakula kizuri na vinywoji vya furaha, tatu mara nyingi kufanya, sherehe ndogo za muziki, nene na penda pia kutafakari, mwaka uliopita, tano baada ya sherehe na jihisi furaha, shukrani na matumaini mapya kwa mwaka ujao.

Napenda kufanya mazoezi kulingana na hali na ratiba yangu Lakini kwa kawaida asubui Napenda kufanya mazoezi kama kutembea kimbia kidogo au stretching Hii inanipa ni shati na mood nzuri kwa siku nzimu jioni mara nyingine ufanya mazoezi nye pesi kama yoga, stretching au kutembea polepole baada ya kazi ili kupmzika na kuandua stress Kwa kifupi asubui kwa nguvu na jioni kwa utulivu ni mchanga niko wangu wa kawaida.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Mawazo ya kwanza huwa ni kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia kipaji na ujuzi wangu, kutatua matatizo ya watu, kujifunza mengi, kuhusu uwajibikaji, uvumilivu na ubunifu. Lakini pia nafahamu kuwa biashara inahitaji mpango mzuri nidhamu na subira. Kuna changamoto lakini mafunzo yake ni makubwa. Kwa kifupi ni wazo linalovutia na linaweza kuleta mafanikio ukijipanga vizuri.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ulikuwa safari ya kuenda mji mwingine kwa mara ya kwanza Kwanza nilipata fursa ya kuona maeneo mapya, tamaduni tofauti na watu wapya Pili nilijifunza mambo mapya kuhusu maisha, historia ya eneo la luga kidogo tatu Kumbukumbu nzuri ni pale nilipokuwa na furaha kubwa kucheka na marafiki au familia waliokuwa pamoja nami nne nilijihisi bila hofu furaha na mshangao kila atua ya safari tano Bada uzoefu huo nilihisi kuchochewa kujifunza zaidi kujaribu mambo mapya na kushirikisha hadithi za.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia zinazofurahisha na zinazoleta ufahamu wa kina Baadhi ya njia ninazopendelea ni kupitia vitabu na makala, kutazama video za elimu, kujaribu moja kwa moja, kuzungumza na watu wenye ujuzi, kufanya mazoezi ya akili Kwa kifupi, napenda mchanganyiko wa kusoma, kuona, kuuliza na kufanya, kwani hivyo ndivyo ni kinachofanya maarifa yasishike vizuri.

Napenda umbwa kidogo zaidi kuliko paka. Umbwa ni wakucheza, waaminifu na wanapenda kuwa karibu na watu. Wananipa isia ya usalama na urafiki wakaribu. Paka nao ni wazuri, watulivu, huru na wapole. Asa kwa watu wanaopenda ukimya. Kwa kifupi, umbwa kwa urafiki wakaribu paka kwa utuli.

Ndiyo, napenda kujifunza historia historia ina nisaidia kuelewa tulikotoka na kwa nini mambo yako jinsi ya livio leo Napenda hadidhi za watu, tamaduni na matukio makubwa ina nifundisha masomo muhimu ili kuepuka kurudia makosa ya zamani Pia inanipa mtazamo mpana wadunia.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki, napenda kwa sababu inatoa furaha na utulivu wa akili, pia ni njia nzuri ya kujieleza kihisiano bila maneno, napenda kupiga chombo rahisi kwanza Kisha kujaribu changamoto zaidi, kadri ninavyopata ujuzi, inanisaidia pia kudumisha umakini na nidhamu Kwa kifupi kupiga chombo cha muziki ni burudani, kujieleza na kujifunza kwa wakati mmoja.

Ah, bila shaka, ndio kabisa. Ninahisia kuwa mtu wa ubunifu. Napenda kubuni mawazo mapya, kutatua changamoto kwa njia zisizo za kawaida na kuunda vitu vipya. Ubunifu wangu hujionyesha katika kuandika, kuchora, kupiga picha au hata kupanga ratiba za kazi. Pia napenda kuona suluhisho za kipekee badala ya kufanya kila kitu kwa njia ya kawaida.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kidogo, lakini si kwa kila kitu. Ningependa kurudi kwa sababu nguvu, uhuru na muda mwingi wa kujaribu mambo mapya. Lakini pia nisingependa kupoteza hekima na uzoefu nilioupata baadaye. Kama ingewezekana, ningependa kuunganisha nguvu za ujana na busara ya sasa. Kwa kifupi, kurudi ujana ni wazo nzuri, lakini kilichobora zaidi ni kutumia mafunzo ya jana kuishi vizuri leo.

Napenda kununua vitu kulingana na aina ya bidhaa na urahisi maduka ya karibu, sokoni au market ya mitaa mitandao ya mtandao, maduka makubwa au supermarket kwa mchanganyiko wa bidhaa zote mahitaji ya nyumba kwa kifupi, nafanya mchanganyiko wa kununua mtandaoni na uso kwa uso kulingana na mahitaji na urahisi.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inayolinda, kuongoza na kuhamasisha wafanyakazi na biashara kwa usawa. Sera muhimu ni kama; sera ya heshima na usawa, sera ya mafunzo na maendeleo, sera ya usalama kazini, sera ya mawasiliano wazi, sera ya malipo na dhawabu kwa hali.

Napenda sana mfanya biyashara kwa jina la Elon Musk kwanza na mheshimu kwa sababu ana ubunifu mkubwa wa ujasiri wa kujaribu mambo mapya kama Tesla na SpaceX Hili jambo la ajabu alilofanya ni kutuma roketi ya kwanza ya SpaceX kuenda angani na kurudi salama jambo ambalo halijawahi kufanywa na kampuni binafsi kwa urahisi Tatu, kutoka kwake najifunza umuhimu wa kuwa na maono makubwa, bidii na uvumilivu Nne, ninahisi kwamba anafanya biashara kwa ubinifu, hatokani na hatimaye anakuwa kila siku Tano, napenda jinsi anavyounganisha teknolojia, malengo ya kijamii na faida ya biashara kwa pamoja.

Kwanza kuna jua dogo na upepo wa wastani Hakuna mvua kubwa au mawimbi makali Pili najisikia vizuri kuhusu joto Si joto sana, si baridi sana Nikiwango cha kati kinachofaa kufanya kazi au kupumzika Tatu nimevaa nguo za kawaida za kila siku haina bluu au koti nzito Ili nijisikie raha na kupumzika Nne napenda hali hii ya hewa kwa sababu inafaa kuwa shughuli za nje kutembea au kufanya mazoezi kidogo tano Napenda kutembea kidogo nje kusoma chini ya kivuli au kusherehekea muda wa asili bila stress Kwa kifupi hali ya hewa ya leo ni nzuri yenye furaha na inafaa kufanya shughuli za nje au kupumza.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni zile zinazosaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana vizuri na wingine. Hapa ni baadhi, uwezo wa mawasiliano, usimamizi wa muda, ushirikiano na kazi ya timu, uchambuzi na ufumbuzi wa matatizo, ubunifu na mabadiliko, uvumilivu na nidamu. Kwa kifupi, study hizi ufanya kazi kuwa rahisi, yenye mafanikio na yenye furaa kwa kila mtu anayeusi.

Tabia ambayo inanichukiza zaidi ni ile inayoharibu heshima uwazi au ushirikiano Hapa ni baadhi ya mifano, kusema uwongo au kudanganya, ubinafsi wa kupindukia, kuto heshimu wengine, kutotimiza ahadi, kukasirika bila sababu Kwa kifupi, ninachukia tabia zinazo, poteza heshima uwazi na ushirikiano kazini au maisha ya kila siku.

Maktaba mara chache kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti Mara kwa mara wakati nina kazi ya kusoma au kupata taarifa maalumu labda mara moja au mbili kwa mwezi Mara nyingine kwenda kwa burudani kuchunguza vitabu vipya au kutumia muda kimya labda mara moja kwa mwezi kwa miezi michache Napenda pia kutembea maktaba kubwa na kukaa chini kusoma kutulia.

Napenda zote, lakini kwa hali tofauti. Kuandika napenda pale ni naitaji kufikiria kwa kina, kuunda mawazo kwa mpangilio, kuifathi kumbukumbo au kueleza hisia kwa utulivu. Kuongea napenda pale ni nataka kushirikiana na wengine haraka, kueleza hisia au maoni kwa uazi, kufurahia mazungumzo ya moja kwa moja. Kwa kifupi, kuandika kunatoa utulivu na mpangilio, kuongea kunatoa usiano na hisia za moja kwa moja.

Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani na upepo wa taratibu. Joto linapendeza si joto kali wala baridi sana. Upepo mwepesi ufanya hewa kuwa safi na inatoa utulivu. Hali hii ya hewa ni nzuri kwa kutembea kufanya mazoezi au kupumzika nje. Pia ufanya kazi ya anje kuwa rahisi na furaha zaidi. Kwa kifupi hali ya hewa ya joto la wastani upepo mwepesi na anga safi ndiyo napenda zaidi.

Napenda kufurahia wakati wa furaha kwa njia inayonifanya nijisikie vizuri na kuendeleza hisia za mzuri Hapa ni baadhi ya njia, kucheka na kusherekea na marafiki au familia, kufanya jambo unaloli ninalolipenda, kusikiliza au kuimba muziki unaopendeza, kukumbuka au kushirikisha kumbukumbu nzuri, kushiriki furaha Kwa kifupi, napenda kushirikisha, kujihusisha na kufurahia na moyo mzima wakati ninafuraha.

Napenda mikutano inayokuwa na mpangulio mzuri na yenye manufaa mikutano fupi na yenye lengo mikutano ya ushirikiano mikutano ya mafunzo mikutano yenye mtazamo chanya kwa kifupi napenda mikutano ambayo ni yenye mpangilio yenye lengo na inakuza ushirikiano na ufahamu.

Napenda kutumia wakati wa furaha nyumbani, kufanya mambo yanayonifanya nijisikie tulivu na kusherehekea muda wangu. Baadhi ya mambo napenda kufanya ni kama kusoma vitabu au makala, pili kusikiliza muziki au kuimba kidogo, tatu kuangalia filamu au tv, nne kupiga mazoezi kidogo au yoga, tano kuzungomuza na familia au marafiki mtandaoni. Kwa kifupi nyumbani napenda kupumzika, kujifunza burudani na kushirikiana na wenzangu.

Napenda kusherekea kwa njia inayonifanya ni jisikie furaha na kushirikisha wengine. Baadhi ya mambo napenda kufanya ni kukusanyika na familia au marafiki, pili kula chakula kizuri, tatu kucheza au kufanya burudani ndogo, nne kutoa zawadi ndogo au isharaya za shukrani, tano kuzingatia kumbu kumbu. Kwa kifupi napenda kushereekea kwa furaha pamoja na wapenzi wakaribu na kuunda kumbu kumbu nzuri.

Ndiyo kupiga kura ni jambo muhimu sana kwa sababu ni haki na wajibu wa kila raia Inaadhiri mustakabali wa jamii ni njia kujieleza Napenda pia kuona wakati kila kura inachukuliwa kwa uwazi na haki Kwa kifupi kupiga kura ni fursa ya kushiriki katika maamuzi muhimu ya jamii na kuunda mustakabali mzuri.

Mafanikio niliyopata kazini ni yale ya nayodhibitisha juhudi ni dhamu na maendeleo yangu Baadhi ya mifano ni kama kukamilisha miradi kwa wakati, kupata sifa au shukrani, kuongeza ujuzi wangu, kushirikiana na timu kuleta matokeo makubwa, kuanzisha utaratibu na mchakato bora Kwa kifupi, mafanikio kazini ni matokeo ya bidii ni dhamu, ushirikiano na kujifunza kila siku.

Napenda sana na kuhimiza ushirikiano katika timu. Kwanini? Ushirikiano huongeza ufanisi, ubunifu na furaa kazini. Mara nyingi napenda kushirikisha mawazo kupanga pamoja na kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada. Jambo la msingi kuheshimiana, kusikiliza mawazo ya kila mtu na kushirikiana bila kiburi. Kwa kifupi, ushirikiano katika timu ni msingi wa mafanikio motisha na maelewano kazini.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Kwanza, napenda kuona kazi za wasanii, wa kitalamu na ubunifu wa kipekee. Jambo la ajabu, kuona mchanganyiko wa rangi, mbinu na mawazo yanayo yaliyowekwa kwenye sanaa moja linanifurahisha sana. Ninajifunza jinsi ubunifu unaweza kuonyesha hisia hadithi au ujumbe kwa njia ya kipekee. Kwa kifupi maonyesho ya sanaa ni nafasi nzuri ya kujifunza kufurahia na kupata msukumo wa ubunifu.

Napenda kushugulikia makosa kazini kwa utulivu, nidhamu na suluhisho. Jinsi ninavyofanya ni kwanza, kubali makosa, pili, kuchambua tatizo, tatu, kujifunza kutoka kwake, nne, kurekebisha, tano, kujadili na wenzangu. Kwa kifupi, makosa kazini ni fursa ya kujifunza, kuboresha na kuimarisha uhusiano kazini.

Najihisi kwamba mawasiliano ni muhimu sana na yanaathiri kila jambo kazini na maisha ya kila siku. Mara nyingi, najihisi furaha na thibiti, pale mawasiliano ni wazi na heshima. Chanya, mawasiliano mazuri hufanya watu wafanye kazi kwa ushirikiano, kuelewano na kufanikisha malengo. Mbinu, napenda kutumia uwekaji wazi wa maneno, kusikiliza kwa makini na kutoa mrejesho chanya. Kwa kifupi, mawasiliano ni msingi wa mafanikio, uhusiano mzuri na hali ya furaha, kazini au nyumbani.

Napendelea kulala mapema ili kupata usingiziwa kutosha. Kwa kawaida naka hadisaanne au saatano usiku. Nikilala mapema nahisi nafuu asubuhi na akiliiko fresh. Marachache tunakaa hadikuchelewa kama kuna kazi au jambo muhimu. Kwa kifupi kulala mapema kuna saidia kudumisha afya na nguvu siku inayofuata.

Ndio, napenda kuoga maji ya moto. Kwa sababu, inafanya mwili kuwa safi na unahisi utulivu na faraja. Hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi. Hufungua mapafu kidogo, husaidia kupumzika, misuli na kuondoa uchovu. Kwa kifupi, kuoga kwa maji ya moto ni furaha na njia nzuri ya kupumzika, mwili na akili.

Wakati wa baridi kali napenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie joto na furaha. Baadhi ni kama kuvaa nguo moto, kunywa vinywaji vya moto, kukaa ndani, mazoezi madogo ya ndani, kushirikiana na familia au marafiki. Kwa kifupi napenda baridi kali iwe nafasi ya kumpumzika, kufurahia na kudumisha joto la mwili.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwanzea ya furaha na karibu na watu wakaribu. Baadhi ya mambo napenda kufanya ni kukusanyika na familia na marafiki, kula chakula kizuri, kupokea ujumbe washukrani na zawadi ndogo, burudani ndogo, kutafakari mafanikio na malengo. Kwa kifupi, siku yangu ya kuzaliwa ni nafasi ya furaha, kushirikiana na wapenzi wakaribu na kuunda kumbukumbu nzuri.

Napenda kupata mafunzo ya nayongeza ujuzi wangu na kufanya kazi yangu kuwa bora zaidi Baadhi ya mafunzo napenda ni kama mafunzo ya teknolojia mpya, mafunzo ya uongozi na usimamizi, mafunzo ya mawasiliano, mafunzo ya ubunifu na suluhisho latatizo, mafunzo ya afya kazini Kwa kifupi, napenda mafunzo ya nayonifundisha study mpya, kuongeza ufanisi na kunisaidia kukua kazini.

Napenda kulinda data yangu kutoka vitisho vya mtandao kwa njia the biti na makini Baadhi ya mbinu napenda kutumia ni kama matumizi ya nywila thabiti na changamano, antivirus na firewall, kuepuka kubofya link zisizo salama kuhifathi data backup kusasisha programu mara kwa mara Kwa kifupi kulinda data mtandao ni mtanganyiko wa uangalifu, teknolojia salama na nidhamu ya mtumiaji.

Napenda kuandaa ripoti za kazi kwa mpangilio, uwazi na usahihi. Njia ninazotumia ni kama kukusanya taarifa zote muhimu, kufafanua lengo la ripoti, kuandaa muunda wa ripoti, kutumia lugha uwazi na sahihi, kukagua ripoti kabla ya kuwasilisha. Kwa kifupi, kuandaa ripoti bora ni mchanganyiko wa data sahihi, muundo mzuri na lugha uwazi.

Ninashugulikea udaifu wangu kazini kwa uaminifu, kujifunza na kuchukua hatua hivi ndivyo ninavyofanya, kutambua udaifu wangu, kuomba mrejesho, kujifunza na kujiboresha, kupanga kazi vizuri, kufuatilia maendeleo Kwa kifupi, udaifu kazini sii mwisho, bali ni fursa ya kujifunza na kukua kitalamu.